Likizo yangu ya ndoto ingekua kwenda ufukweni labda sehemu tulivu karibu na bahari mimi huwa napenda sana kuona mawimbi, kusikiliza upepo wa bahari na pia kutembea mchanga, asubuhi na jioni. Ningeogelea kupumzika na ata kusoma kitabu bila haraka ya saa ningependa kusafiri na watu wa karibu kama familia au marafiki wazuri kwa ujumla ningehitaji tu kupumzika zaidi lakini ningeacha nafasi kidogo ya kutembea na pia kugundua maeneo mapya hasa.